Mi hushugulikia makosa kazini either kwa kuenda kuomba usaidizi kutoka kwa manager au pia kufanya utafiti kutoka kwa marafiki zangu ili niweze kujua jinsi wao walishughulikia mambo kama haya hapo awali kama yaliwai wafika Pia mi huulizia usaidizi kutoka kwa marafiki ambao wananisaidia kwa kunipa mawaidha na pia shughuli kama hii inapotokea kazini ni kitu ambacho tumefundishwa ambavyo jinsi ambavyo tutashughulikia hivyo basi nina ujuzi na maarifa jinsi ya kushughulikia mambo kama haya. Hivyo basi mambo kama haya huwa hayanikalii vigumu Pia mi huniwia rahisi kuyatatua kwa muda usiokuwa mrefu na pia kama ni jambo la dharura mi huomba usaidizi kutuwa kwa wenzangu ambao wako pale kazini na wao hunisaidia bila bila kuuliza maswali au bila kupoteza wakati.